Watangazaji wa radio wanaongea vizuri sana, wanatumia kiswahli sanifu na pia wana lugha ambayo unizasema ni ya kishahiri na wanongea haraka haraka na pia ufasaha wao ni mzuri sana. Misemo yao marufu inalingana tu na wanahabari kila mtu ana njia yake ya kusema jina, ya kuamkua watu, na kuwaaga, na mtangazaji ya ambaye nampenda sana ni lulu hasa.

Mtu anapuwanza kitu kwa mara ya kwanza na mshauri kwanza awe mtulivu, awe makini kujifunza jambo hilo na pia atafute maoni mazuri kutokana na watu amba wamefanya jambo hilo Alafu na muonya asiwe na kimbele mbele, wala pupa na awe makini asifanye makosa yoyote na kifanya makosa ajifunze na asonge mbele ya haraka haraka na anamtia moyo kwamba kila mtu anaeza kufanya makosa Dakini la muhimu ni kuendelea bila kusita sita au kufa moyo.

Ili kupika ugali mzuri lazima uwe na unga mzuri na unululiwa dukani, ulio laini, alafu unatayarisha ugali kwa kupika kwa kuchemsha maji kwanza yanapokuwa moto na kutokota unaungeza unga na ukoroga hadi uwe mgumu. Mboga nzuri ya kutumia kwetu ni mboga ya kienyeji pamoja na nyama. Ugali katika siku yangu huliwa jioni na huliwa na pamoja na familia yote.

Nikichoka mimi napenda kuacha ninachokifanya na kuchukua simu yangu na kuangalia video katika mitandao ya jamii kama TikTok au X au YouTube na pia mi hupumzika jioni nyumbani na kinachonisaidia sana ni kuacha tu kazi yoyote na kutulia bila kufikiria lolote nikiangalia mitandao ya kijamii.

Katikati mwa mji wa Nairobi kuna majengo, marefu, marefu na maduka mengi ambayo yana wafanyibiashara wengi sana na wanunuzi pia ni wengi, watu wanashughuli mbalimbali, wa kuuza bidhaa, wa kununua bidhaa, kuna matatu nyingi sana na wanao pia taka kutumia matatu nyingi zinawasili na nyingi zinaondoka na pia unapata watu ambao wanachuuza bidhaa zao barabarani, magari ni mengi, na pia unaweza pata kuna watu pia wanauza vyakula mbalimbali kwa watu ambao wanafanya maofisini na wanatafta pa kula chamcha.

Jirani mwema anafaa au anapaswa kuwa jirani mkarimu au ambaye anajali kinachofanyika kwa jirani wake kwa hivyo panapo shida jirani muema huja na kusaidia au kuwasaidia katika shugulio yote mlio nayo na asiwe mdaku au mbea na mfano ni kutokea tu popote palipo na shida na kuwasaidia au kuwapatia wasia wako ili waweze kushugulikia mambo yao kama na pia wao wataweza kusaidia iwapo utaitaji msaada kwa siku zambeleli.

Soma kuhusu pesa nililo jifunza kwa njia ngumu ni kwamba si vizuri kuwaazima marafiki zao pesa bila kuandikisha chini kandarasi. Kwa sababu nilipo mwagiza mtu pesa basi aliweza kutoroka na hakulipa hiyo pesa na nikabaki katika hali ngumu sana ya kifedha na ilibidi mwenyewe nitafute hizo pesa nizirejeshe.

Kutengeneza magari au pikipiki ufanyika katika magereji, yanapo haribika au yanapo fikia wakati wa kupekuliwa na kurekebishwa iwapo kuna shida. Na hayo ufanyika katika maduka ya mamakanika au kwenye magareji mbali mbali mjini na wanaokuja huwa ni mamekanika au mtu yoyote alio na ujuzi wa kurekebisha pikipiki au magari kulingana na shida iliyoko kama ni ya taa au injin ama gurudumu.

Katika mtaa wetu sauti za usiku si nyingi huwa kumetulia sana labda utasikia tu watu wakiwasili na magari yao na wakiya nakuyaweka kwenye nafasi zao inje ya nyumba zao na tunapo lala hatu siki lolote labda chura tu au mvua ikinyesha sauti ya mvua huwa kumetulia sana kwa hivyo hakuna vurugu au kelele nyingi tunapolala.

Bado kidogo inamaanisha tu bado kidogo hainamaana kubwa sana sielewe kwa nini wageni huchekeshwa na jambo hilo bado kidogo inamaanisha ngoja kidogo au labda kuna kitu ambacho hakijatimia kwa hivo tuongeze kiwango ama wakati kidogo ili kiwe sawa sawa.

Napenda kuandika sana kwasababu kazi yangu inahusisha uandishi mwingi sana napenda kuandika kuhusu taarifa za habari na taarifa hizo sana sana huani za siasa au za afya au maranyingine za mitindo ya muziki.

Biashara nyingi za kifamilia huwa ni kama za kukua na duka la useremala ambapo familia nzima inahusika katika shuguli hiyo na baba na mama huwafunza wadogo wao kazi hiyo na inatarajiwa kwamba wadogo wao pia watafunza vijuku kazi hiyo ili iendelee to katika familia hiyo.

Ya mzee mama au bwana hata kama ni ndugu yako ni jina unaloweza kutumia kumuita mtu wa ukoo yenu ambaye anakuzidi umri kwa kiasi kikubwa sana na hauwezi tu kumwongelesha kama rika yako lazima umpee heshima kwa hivo unaeza muita bwana unaeza muita mzee au mama.

Eneo langu limebadilika sana kwa sababu nikiwa mdogo kulikuwa na miti mingi sana na kulikuwa na mandhari mazuri ya kijani na pia maeneo mengi ya kutembea na kuhisi vizuri na hali ya hewa safi Lakini tangu utotoni mambo yamebadilika miti zimekatwa na kuna jua jingi sana unapotembea hiyo ndiyo badiliko kubwa.

Katika maeneo ya afrika mashariki yaliyo karibu na ikweta jua, huwaka au huchomoka asubuhi kwa hivo, saa moja inamaanisha hii ni saa ya kwanza ya asubuhi na ni saa moja, saa mbili, saa tatu kuendelea hivo kwa sababu hiyo ndiyo utaratibu tangu asubuhi mapema jua lili lilipochomoza. Na kwa maeneo mengine ambayo yako mbali na ikweta ni tofauti.

Usaidiana sana kwa wakati washida na wawo huleta bidha mbali mbali kama vile maziwa, vyakula, matunda na pia wanaleta pesa ilikuwezesha walio patwa na shida kama nikipo au ni ugonjwa wawe na wakati rahisi wakuchugulikia shughuli hiyo na imekua hivyo tangu jadi.

Inatunza macho kwa kukua wakati wa kupumzika mara kwa mara, labda nikifanya kazi kwa masa mawili na mpumzika, tena narudia, tena napumzika na pia nili itakuta miwani ya kukinga macho yangu hili nisiangali mwanga wa computer kwa muda mrefu na nimegundua kwamba nisipo tumia muda wangu mzuli na nisipopumzika macho yangu huchoka sana.

Mimi inafanya kazi yangu vizuri sana asuburi wakati isijia choka kwa hivyo nikiuwa na kazi muhimu ama ya darura na penda kujifanya mara moja na kuindia kazi ni asuburi na nikimaliza basi nitaenda lea kufanya kazi vingine kwa sababu labda nita kwa ni mechoka ama nimezembea kidogo.

Mawiki ni chakula cha muhimu sana kwa sababu kinapatikana kwa wengi eneo langu na pia ni chakula ambayo ukila unapata afya vizuri sana na pia inasaidia katika afya ya tumbo na pia inamadini ambayo yanawezesha mtu kwenda choo vizuri na sukuma wiki inamaanisha kwamba ni chakula ambacho unaeza kiila ambacho kinapatikana kwa bei nafuu na unaeza kula kila siku ili iweze kusukuma wiki wiki iende ikiisha na kupika unaezapika kwa mbinu tofauti kuna watu ambao wanatumia mvuke kuna wale ambao wanakaranga na mafuta pekee kuna wale ambayo wangependa kukaranga na mafuta na vitunguu pekee na kuna wale ambao wanakaranga kisukuma wiki kwa kutumia vitunguu na vitu vingine iliwapende na wengi wanaikula kwa pamoja na ugali na inasaidia bajeti ya wiki kwa sababu ni bei nafuu kabisa kwa hivyo ndo maana inaitwa sukuma wiki.

Huanza namka asubuhi nafunga sala zangu za sabuhi alafu Kishamaliza kuomba nimeenda napata kiamshakinywa Nakahawa na nachukua muda mfupi tu labda dakika thelathini naenda naoga alafu nikishamaliza kuoga na rudi na vanguo zangu vizuri na nikisha maliza kuoga nina jitayalisha kutoka nyumbani na nikopekee yangu wakati huo.

Matumizi kadha wa kadha, basi inawezatumika kuonyesha kwamba mtu amesena jambo ambalo alifaa kusema na amemaliza kuongea basi inawezatumika kusisitiza jambo ili mtu ajue kuna umuhimu katika eneo la sentesi ilipo tumia neno hilo. Haya basi, ni ya kuagana inamaanisha kwa heri, tumemaliza kuongea, basi tutaongea baadaye. Ndiyo mtu anasema, kama amemaliza maongezi, anasema haya basi, ni kana kwamba kuonyesha kwamba maongezi yetu yameisha, tuonane baadaye.

Hewa safi ipo katika maeneo iliyo na mti mingi au ilio karibu na misitu na ni muhimu sana kwa wanadamu kwa sababu inaleta afya nzuri na pia inasaidia kusafisha hewa iliochafuka inakuwa safi kupitia kwa miti hiyo na mimi utoka nje mara kwa mara ili kutembea na kupata hewa hiyo safi na nahisi vizuri sana ninapotembea katika maeneo yalio na hewa safi.

Likizo yangu ya ndoto ni kuenda kwa nchi inayitua bali na niweze kuenda kuona ufukuini mbahari na na kudibunia kuwa huko, kukidapicha na kweka kwenye mitandao ya kijamii, na pia ningependa kutembea kwa mweno yao mwingi mingi na mahoteli yao mwingi mingi. Hii niweze kupata kujaribu chakula cha huko, na pia ningependa kutembea na pia kupumzika yote katika eneo hilo na katika mahoteli ya huko kifahari.

Katika eneo langu ni watu wengi sana wanaishi huku na hakuna uwezo wakuwajua wote kwa sababu ni wengi sana zaidi ya elfu moja Kwa hivo uwezi kuwajua watu wote wanaoishi katika inaohili ni wengi sana na pia wako katika makundi ya familia ambazo pia zina watu wengi wengine.

Mto ulio karibu na mimi sasa hivi ni mtu wa halabaa na unapita karibu na mji wa nairobi kinachotokea katika mtu huo watu huenda kuogelea na wangene kuosha nguo zako huko na wakati wa mvua mtu huo huwa na maji mengi sana ambayo yamechafuka na mchanga lakini kukitulia maji yanakuwa safi na watu wanaendelea kutumia.

Wakati wa mvua huwa kuna miti mingi ilio na rangi ya kijani na kuna nyasi mingi ya rangi ya kijani na pia unapata kwamba kuna mauwa mingi ya nachomoza lakini wakati wakiangazi huwa kumekauka sana na hakuna hiyo rangi nzuri ya kijani katika mandari na maineo haya na mimi hukenda wakati wa mvua.

Zoea zuri ni Lilo jenga katika maisha yangu ni tabia ya kuanza kazi au mradi na kuhakikisha kwamba nimemaliza na nimefanya mradi huo kadri ya uwezo wangu na kufanya lolote lile niweze kuhakikisha kazi hiyo imetokea kuwa bora kabisa.

Ndiyo napena kujifunza historia, kupitia kwa vitabu na pia kuangalia filamu, zinazoitwa documentary kwenye televisheni. Naweza kupitia vitu vingi na kujifunza vitu vingi kuhusu watu wa jadi na vitu ambavyo vilifanyika kabla ya kuzaliwa kwangu. Na historia ni jambo la kufurahisha sana na kusisimua sana unapopitia au kusoma kuhusu matukio hayo.

Harufu ya chapati inanikumbusha sana ututoni mwangu kwa sababu na inikumbusha furaha ambayo nlikuwa na hisi moyoni nilipo kujua mama anapika chapati kwa sababu chapati nja chakula speciali ambayo mara nyingi ilikuwa napikwa tuu wakati wa krismasi au likizo au mara moja moja tuu hivo unako sikia hiyo harufu unahisi vizuri sana.

Ndiyo, ninaishi mahali nilipozaliwa, nilizaliwa nchini Kenya katika mji wa Bungoma katika hospitali ya district hospital miaka thelathini na sita iliopita, na ndiyo ninaishi katika eneo hilo na ninapenda kuwa katika eneo hilo.

Nikiwa nimechoka napenda kurudi nyumbani na nitaoga kwanza niondoe uchafu mwilini baadaye nitaabadilisha nguo nivae nguo safi na nitauchukua labda kikombe cha chai au kikombe cha sharubati na nitulie tu pale nyumbani kama nimeketi kwenye kochi ili niweze kupumzika au niende kitandani niweze kulala kidogo.

Ili kupata kipato cha ziada na tumia mbinu tofauti kwa mfano kufanya kazi za hapa na pale kupiga picha au kukua mc kwenye hafla flani au kuandika maandishi au ya gazeti ili nilipwe hela na niweze kupata kipato.

Matukio yote katika maisha yangu ni ya muhimu hakuna Hili ambayo ni kubwa sana lakini matukio haswa ambayo yanahusu familia hafla ama kutana kwa familia na kuduliana hali na kuonesha upendo kwa watu wa familia yangu hiyo ndiyo matukio ya muhimu.

Siku hizi watu wana njia tofauti za kutazama mpira, wengi wanaweza kutazama kupitia televisheni wakiwa manyumbani mwao na wengine wanaenda kwenye vilabu ili wapateni na marafiki zao, waktazame mpira pamoja na marafiki wakinywa vinywanji tofauti na wengine hutumia simu zao au komputa zao kuangalia kupitia kwa mtandao.

Napojitambulisha mimi husema jina alangu alafu inataja kazi ninayoifanya alafu ikiwa inaitajika na wambia ama nataja kule ninakotoka au kule ninakofanya kazi na mara nyingi sisemi kama ninauleka masio yauleka au miaka yangu au vitu ambavi havitadiki.

Katika jamii yangu ninngependa kwamba serikali ilete vituo vizuri vya afya ambavyo zitaeza kusaidia watu wengi kupata huduma za afya bila kusafiri mbali au bila kucheleweshwa kuhudumiwa wanapo kuwa na shida ama ubovi wa dharura hiyo ndiyo ningependa katika jamii hii.

Tima za mafua zinazo zilikama madali hutumika kwetu ni kujifukiza ambapo kuna miti shamba baadhi miti shamba inayochemshwa katika maji moto Alafu maji yakiwa moto na mvuke utoke na mwenye ana ugonjwa huo anainamishwa katika nyungu alafu anafunikwa na blanketi ili aweze kupungua hiyo mvuke na inamsaidia kufungua mapafu yake na inasaidia sana haswa mtu anapokuwa anaumizwa sana na homa au kikohozi inatuliza kikohozi chake.

Chakula ambacho nachokitafuta sana nimechoka mwenye mbubu ni kuku speciali kutoka KFC ambayo imepikwa na kutumbukizwa kwenye asari huwa ni tamu inasukari na malanyingi ninapo kula chakula hiyo najihisi nimepata nafuu ama najihisi nimetibiwa na nashikwa na usingizi.

Kukaa nje jioni mara nyingi huwa nina rafiki zangu tunapenda kuenda kwenye hoteli au bustani nzuri iliokuwa na hoteli na tunakusanyika Tunaongea tu maneno ya kazini au ya maisha yetu kibinafsi na sisi hukaa mara nyingi hadi saa tatu unusu ama sana nne alafu tunaenda makwetu.

Utu ni kuongea ama kuhishi ama kuwa nausiano na watu wengine kwaanjia ambayo ongependa wao pia wawe nausiano kuwako Kwa hivo kuwatumikia ama kuwaongeleisha ama kuwa kuwa nausiano na wao kana kwamba wao ni watu na mfano wa utu ni kusaidia watu walio naanjawa ama kuwasaidia watoto mayatima ama mtu kama mepotea kumpambu waelekezo au kumungelesha mwenzako kwa heshima na watutu ni mhimu wafundishwe utu ili waweze kuwa watu wazima walio na utu na kukuza jamii ambayo ikona uhuiano mzuri.

Kifaa ambacho siwezi kukaa bila ni kikamata katika eneo hili Nikituma fulani ambacho kinatumika kushikilia sufuria unapopika na kina Nikituma tuu na kinatumika wakati wa kupika ugali na unakitumia kushikilia ili usichomeki ya mkono na pia usihisi uchungu unaposhika sufuria yako.